Ninapokutana na mabadiliko kazini, ninayashambulia kwa mtazamo chanya, mpangilio mzuri na utayari wa kujifunza. Kwanza kabisa, ninatambua kamba mabadiliko ni sehemu ya kawaida ya maisha ya kazi. Teknolojia hubadilika, mahitaji ya wateja hubadilika na hata mbinu za kufanya kazi hubadilika. Teknolojia hubadilika, mahitaji kubalika na hata kazi kubalika. Badala ya kuona mabadiliko kama tishio, ninajifunza kuiona kama fursa ya kukua na kuboresha uwezo wangu. Hatua ya kwanza ninayochukua ni kuelewa chanzo cha mabadiliko. Kujiuliza maswali kama kwa nini mabadilika haya yanafanyika. Yanakusudia kuboresha nini. Je, yataadhiri vipi majukumu yangu na timu kwa ujumla. Kwa kufanya hivyo, napata picha pana na hupunguza hofu au mukanganyiko unaweza kujitokeza. Kuelewa sababu hunisaidia kuyakukubali mabadiliko kwa urahisi zaidi. Pili, ni ajitahidi kuwa mwenye kubadilika. Najua kwamba kushikilia njia za zamani za kufanya kazi kunaweza kunizuia kusonga mbele. Hivyo, ninakua tayari kubadilisha ratiba yangu mbinu za kazi au hata majukumu mapya yanapohitajika. Ninajifunza stadi mpya hasa za kiteknolojia. Ili kuendana na mahitaji mapya ya kazi ikiwa mafunzo yanatolewa, ninahakikisha nashiriki kikamilifu. Tatu, mawasiliano ni nguzo muhimu katika kukubaliana na mabadiliko kazini. Ninazungumza waziwazi na wasimamizi na wenzangu ili kufahamu matarajio mapya na kutoa maoni yangu kwa heshima ikiwa kuna jambo sijaelewa siogopi kuuliza. Mwasiliano husaidia kupunguza sintofahamu na kujenga mazingira ya ushirikiano wakati wa mabadiliko. Nne, ninajifunza kuthibiti hisia za msongo wa mawazo, unaoweza kusababishwa na mabadiliko. Ni kawaida kuhisi hofu, wasiwasi au hata kukata tamaa, lakini najikumbusha kwamba hisia hizo ni za muda. Nachukua kupanga kazi zangu upya, kupumzika inapobidi, na kutafuta msaada kwa wenzangu au washauri kazini. Pia ninajiwekea malengo mapya yanayoendana na badiliko. Ikiwa kuna mfumo mpya wa kazi au majukumu mapya ninajipangia malengo madogo madogo ili kujifunza hatua kwa hatua. Hii hunipa motisha na hunisadia kuona maendeleo yangu. Hata kama badiliko yanaonekana makubwa wa mwanzoni. Hatimaye ninaamini kwa mtazamo wa chanya na kujutuma ni silaha muhimu dhidi ya changamto za mabadiliko kazini. Mtu anayekubali mabadiliko anayejifunza kwa haraka na anayeshirikiana vizuri na wengine huwa na nafasi kubwa za kufanikiwa kwa mtazamo huo, mabadiliko ndizo kwa mfanyikazi bora zaidi mwenye uzoefu mpana na uwezo wa kukabiliana na mazingira yoyote ya kazini.

Ninapojenga mahusiano mazuri na wafanya kazi wengine ni jambo muhimu sana katika mazingira ya kazi. Kwa sababu husaidia kuongeza mshikamano, ufanisi na furaha kazi ni kwa maoni yangu, kujenga mahusiano bora kunahitaji muda nia njema na mwenendo wa mzuri unaonekana katika matendo ya kila siku. Nitafafanua hili kwa kueleza njia mbalimbali ninazoziona kuwa muhimu katika kujenga mahusiano na wafanya kazi wenzangu kwanza kabisa, mawasiliano mazuri ni msingi wa mahusiano yoyote. Na ninajitahidi kuwasiliana kwa heshima, uwazi na kweli na wafanya kazi wenzangu. Hii inahusisha kusikiliza kwa makini wanapozungumza. Kutoa maoni yangu kwa utulivu na kuepuka lugha au ya kudharau. Ninapoelewa mitazamo na hisia za wengine, inakua rahisi kushirikiana nao na kujenga uaminifu. Pia, kuuliza maswali za na kuonyesha ni nia ya kuelewa kazi na changamoto na za wenzangu kunasaidia kuimarisha uhusiano pili na kuthamini uhisiano wa watu ni jambo la kimsimgi. Kila mfanya kazi ana asili uzoefu na mtazamo wake binafsi. Najaribu kukubali kuwa watu si sawa najifunza kuheshimu maoni tofauti na hata kama siyakubaliani nao. Hii hunisaidia kuepuka migogoro isiyo ya lazima na kuonyesha kuwa nawajali wenzangu kama watu si kama wafanyakazi tu. Kuthamini mchango wa kila moja hata katika mambo madogo huongeza hali ya kuaminiana na mshikamano kazini. Tatu, kushirikiana na kusaidiana ni njia zuri ya kulenga mawasiliano, mahusiano. Ninapojitolea kusaidia mfanya kazi mwenzangu pale anapohitaji msaada au kushirikiana katika kutatua tatizo. Hujenga hisia ya umoja na kazi ya timu. Pia ninapokua tayari kuimba msaada pale ninapohitaji, ninaonyesha unyenyekevu na kuamini uwezo wa wenzangu. Hali hii huondoa mipaka hisia ya lazima na kuleta ukaribu wa wafanya kazi, kati ya wafanya kazi. Nne, uaminifu na uwajibikaji vina michango mkubwa katika kujenga mahusiano. Najitahidi kutimiza ahadi zangu, kufanya kazi kwa bidii na, kuwajibija kwa matokeo ya kazi yangu wafanya kazi wengine wananiona kuwa kuna mtu analalamika. Huwa tayari kufanya kazi nami na kushirikiana kwa uhuru zaidi, kuepuka umbea, fitina, kuepuka umbea na fitina. Tano, kujenga mahusiano kunahusisha kijamii nje ndani ya majukumu rasmi. Ninapkpata nafasi kushiriki mazungumzo na ya kirafiki kusherehekea mafanikio pamoja au kushiriki katika hafla za kikazi. Mambo haya huongeza ukaribu na kuwafanya wafanya kazi wajione kama familia moja badala wote wanakutana kwa ajili ya kazi. Mwisho kabisa, subira na mtazamo chanya ni muhimu sana. Si kila uhusiano, hujengwa, haraka na wakati mwingine kuna changamoto au kutoelewana. Ninapokutana na hali kama hizi, ninajaribu kuwa mvumilivu, kutafuta sulihisho kwa mazungumzo na kuepuka kulipiza kisasi au kubeba chuki. Mtazamo chanya hunisaidia kuona mema ya wenzangu na kuendelea kujenga mahusiano imara kwa muda mrefu. Kwa ujumla, kujenga mahusiano na wafanya kazi wengine inataka tu unaendelea unahitaji juhudi za makusudi. Kupitia mawasaliano mazuri, heshima ushirikiano uaminifu na mtazamo chanya inawezekana kuunda mazingira ya kazi yenye mshikamano, amani na mafanikio kwa pamoja.

Ili kujitunza vizuri, nafanya mambo mbali mbali yanayogusa mwili, akili, hisia na hata mahusiano ya yangu na watu wengine. Kwanza kabisa, najitunza kimwili kwa kuhakikisha ninapata usingizi wa kutosha kila siku kwa sababu usingizi ni msingi wa afya njema pia najitahidi kula chakura bora chenye virutubisho kama vile matunda mboga za majani protini na maji ya kutosha. Mazowezi ya mwili ni muhimu kwangu. Hata kama siyo kuenda gym kila siku kutembea kufanya mazowezi mepesi nyumbani au kunyosha mwili kusaidia kupa mwili nguvu na kupunguza uchovu. Pili, najitoweza kiwakili kwa kutenga muda wakupumuzisha mawazo mara nyingi napunguza matumizi ya simu au mtandaoni. Ya jami ilikuepuka mzongo wa tarifa nyingi kusoma vitabu, kusikiliza muziki na au kuandika mawazo yangu kwenye daftari kusaidia kupanga fikira na kujielewa zaidi pia najifunza kukubali kwa mbasi kila kitu lazima kikamilike maramoja. Kujipa ruhuza ya kufanya makoza hunipa amani ya akili na kunisaidia kukua taratibu bila kujilaumu kupita kiasi. Tatu, upandew a kihisia ni muhimu sana katika kujitunza. Najitahidi kutambuwa hisia zangu na kuzikubali badala ya kuzikandamiza. Ninapohisi huzuni, hasira uwasiwasi najipa muda wa kujitafakari au wakati mwingine kuzungumza na rafiki au mtu ninaye mwamini. Kushirikiana na wengine hunifanya ni hisi sikupeke yangu na hunipa faraja. Pia nijifunze kuyeka mipaka katika mausiano ili nisichichoshe na kujaribu kwa furisha watu wote bila kujali mahitaji yangu mwenyewe. Nne na jitunza kiroho kwa kutenga muda wa kutafakari maisha yangu na kushukuru kwa yale nilio nayo ili lineza kuwa kupitia sala kutafakari kimia kimia wa kufikiria malengo ya mwelekeo wa maisha yangu. Kiroho, kunisaidia kupata utulivu, wandani, na kunikumusha kwa mba kuna maana kuba zaidi ya changamoto, ninapokutana, nazo kila siku. Kushukuru mambo madogo madogo hunipa mtazamo chanya, na kunisaidia kuwana mema, hata katika nyakati mgumu. Mwisho, najiruza kwa kupanga maisha yangu vizuri na kujiheshimu. Ni naeka malengo yanawendana na uwezo wangua kujipongeza, ninapofikia hatua fulani. Hata kama ni kundogo, pia najipa muda wakufanya vitu navipenda kama vila kupumzika, kucheka, au kujifunza jambojipia. Kwa ujumla, kujituunza kwanguri ni mchakato endelevu unawahitaji kujijali kila siku, kujisikiliza na kuchukua hatua ndogo, lakini zenyamana kwa ajili ya afya na furaha yangu.

Ninapoulizwa unajihisi vipi kuhusu wasilisho, ninaweza kusema kuwa hisia zangu kuhusu wasilisho ni mchanganyiko, wa changamoto, msisimko na fursa ya kujifunza. Wasilisho ni sehemu muhimu sana katika maisha ya kazi, masomo na hata kijamii. Kwa sababu linatoa na nafasi kushiriki mawazo, maarifa na uzoefu wangu na wengine kwa njia iliowazi na yenye mpangilio. Mwanzoni kabla ya kufanya wasilisho mara nyingi nahisi hofu kidogo au wasiwasi. Hisia hii hutokana na mawazo kama ile nitakumbuka kama kila nilichopanga kusema watu watanielewa au nitajaribu vipi maswali yatakayoulizwa hii ni hali ya kawaida kwa watu wengi hasa pale wasilishi linapokua mbele ya watu wengi au wenye mamlaka. Hata hivyo nimejifunza kuwa wasiwasi huu unaweza kubadilishwa kwa nguvu chanya kwa kujiandaa vizuri kadri ninavyojiandaa ndivyo kujamini kunavyoongezeka wakati wa kuandaa wasilisho ninahisi makini kwenye na mwenye shauku napenda kupanga mawazo wangu kwa mtiririko wa mzuri kuanzia utangulizi hoja kuu mifano hadi hitimisho hii hunisaidia kujisikia tayari na kupunguza hofu pia ninapata furaha ninapojua kuwa ninaelewa muda vizuri kwa sababu maarifa hunipa ujasiri wa kuzungumza bila kusita wakati wa kufanya wasilisho yenyewe hisia hubalika polepole, hisia hubadilika pole pole, dakika za mwisho, vinaweza kuwa msisimko huanga kidogo, lakini ninapoanza kuzungumza na kuona uso wa hadhira najisikia huru zaidi. Nikiwaona watu wakisikiliza kwa makini, kuandika au kutikisa vichwa kuonyesha uelewa, nahisi faraja ya motisha ya kuendelea. Wasilisho linapokuwa mazungumzo ya pande mbili ambapo kuna maswali na majadiliano, ninahisi kuthaminiwa na kuheshimiwa kama mchangiaji wa maarifa. Baada ya wasilisho mara nyingi nahisi nafuu na fahari hata kama kulikua na makosa madogo au sehemu ambazo ningeweza kufanya vizuri zaidi. Ninajiona nimepata uzoefu mpya najifunza kutokana na maoni ya wengine. Iwe ni pongezi au mapendekezo ya kuboresha hisia hii wanifanya nitazame wasilisho. Kama safari ya kujifunza badala ya mtihani wa kuogopa. Kwa ujumla ninajihisi kuwa wasilisho ni changamoto penye manufaa inanisaidia kukuza ujasiri wa kuzungumza mbele ya watu. Kuboresha uwezo wa kueleza mawazo yangu na kujenga uhusiano mzuri na mengine. Kadri ninavyopata uzoefu zaidi ndivyo ninavyozidi kuliona wasilisho kama fursa ya kuonyesha uwezo wangu na kujifunza kutoka kwa hadhira badala ya kitu cha kuogopa.